Napendelea kuvaa tishati kwa sababu ni nyepesi na inanifanya nijisikie huru wakati wa shughuli za kila siku. Tishati pia ni rahisi kulinganisha na aina mbalimbali za mavazi. Hivyo, hunifanya niwe na mwonekana wa kawaida lakini nadhifu. Hata hivyo wakati mwingine napenda shati rasmi kwa hafla maalum.

Kila jioni kabla ya kulala, mimi huwa na ratiba ndogo ya kufanya. Kwanza ninapanga vitu vyangu vya kesho ili kuondoa msongo wa mawazo. Baada yake, napumzika kwa kusoma kitabu au kusikiliza muziki tulivu. Mara nyingine, ninafanya mazoezi madogo ya kupumzika kama vile kutafakari au kufanya pumzi za kina. Mwisho nikiweka simu mbali, ninalala ili kupata usingizi mzuri na kuamka nikiwa na nguvu kesho.

Mimi husomea habari mtandaoni kwenye mitandao ya habari kama BBC Swahili, NTV na The Standard. Pamoja na tovuti za vyombo vya habari vinavyotoa taarifa kwa haraka. Pia wakati mwingine huangalia mitandao ya kijamii kama Twitter au Facebook kwa habari za haraka. Lakini daima nakagua vianzo ili kuhakikisha taarifa ni sahihi. Kwa njia hii ninabaki na habari mpya na zinazotofautiana kila siku.

Tabia ninaopenda kwa wengine ni ukweli na heshima. Napenda watu kuwa waaminifu na kusema ukweli bila kujifanya au kudanganya. Pia ni muhimu kwa kuheshimu, maoni na hisia za wengine. Jambo ninalosaidia kujenga uhusiano mzuri. Kwa ujumla tabia hizi hunifanya nijisikie vizuri na kuamini watu karibu yangu.

Harufu ninaopenda zaidi ni harufu ya maua, hasa maua ya waridi na jasmini. Kwa sababu hunipa hisia za utulivu na furaha. Pia napenda harufu ya chakura kitamu kina popikwa. Kwani ina nifanya nijisikie njaa na furaha. Kwa jumra, harufu hizo kuniweka kwa nye hari nzuri ya kunifanya nijisikie vizuri.

Ndio, napenda kusikiliza redio kwasababu hunipa burudani na taarifa mpya. Kupitia redio naweza kusikiliza mziki ninaopenda, habali za kila siku na vipindi vya kufundisha au kuburudisha. Mara nyingi, hupunguza uchovu na kunifanya nijisikie furaha wakati wa shughuli zangu za kila siku. Redio, huwa inanifunza mambo mengi.

Ndiyo napenda maua kwa sababu huleta uzuri na harufu ya kupendeza kwenye mazingira. Maua yana rangi mbalimbali zinazofurahisha macho na mara nyingi hunipa hisia za utulivu na furaha. Ni rahisi kuyadhamini na kuwa yanaonyesha uzuri wa asili na huifanya eneo lolote lionekane safi na lenye maisha.

Asubuhi hii niliamka mapema na kufanya mazoezi kidogo ya kupumua nastretchi mwili wangu. Baada ya hapo, nilienda na kufurahia chai ya asubuhi na kifungua kinywa kilicho na afya. Kisha nilipanga ratiba yangu ya siku ili kuhakikisha napata muda wa kazi, masomo na kupumzika. Asubuhi hii ilikuwa yenye tija na ilinipa nguvu za kuanza siku vizuri.

Juisi ya matunda ninaipenda ni ile yenye mchanganyiko wa matunda kama vile ndizi, embe, tikitimaji na mapera. Ninapenda jinsi ladha ya matunda haya inavyokutana na kutoa mchanganyiko, wa tamu na freshi. Ambao ni mzuri kwa afya na pia hutoa nguvu kwa mwili. Pia ni rahisi kuandaa na ni kinywa kizuri cha siku ya joto.

Napenda mchezaji ambaye ni hodari, mwenye mbinu nzuri, na aliye cheza kwa bidii. Mchezaji huyu pia anashilikana vizuri na wenzake, anazigatia sheria za mchezo, na ana heshima kwa wapinzani wake. Aidha napenda mtezani mchezaji anayejitahidi kila wakati na kuonyesha udhabiti. Kwa sababu hiyo, hufanya mchezo kuwa wa kufurahi kufurahisha na kuvutia kuangalia.

Napendelea mahali pa kimya kwa sababu husaidia akili kupumzika au kuzingatia kazi au masomo vizuri. Mahali tulivu pia hunipa utulivu, faraja na nafasi ya kufikidia bila usumbufu. Hata hivyo mara nyingine kelele inaweza kuwa burudani. Lakini kwa ujumla, mahali pa kimya huwa bora zaidi kuliko utulivu na ufikivu wa mawazo.

Ndiyo, mimi ni mtu wa ubunifu. Napenda kufikiria njia mpya za kutatua matatizo, kubuni mawazo mapya, na kufanya mambo kwa mtazamo tofauti. Ubunifu hunisaidia kuwa na mawazo mapana, kuandika vizuri na kutoa suuhisho mbalimbali kulingana na hali. Pia ubunifu hunifanya nifurahie kujifunza na kugundua mambo mapya mapya kila siku.

Ningependa kujaribu mchezo wa mpira wa raga. Mchezo huu una mchanganyiko wa nguvu, mbinu na ushirikiano wa timu. Jambo linalovutia sana. Pia kujaribu mchezo huu kunasaidia kuboresha stamina, ujuzi wa kushirikiana na wachezaji wengine na kujifunza mbinu mpya za mchezo wa kikundi. Ni mchezo unaochanganya furaha, changamoto na mazoezi ya mwili kwa pamoja.

Changamoto, ninazokutana nazo kazini ni pamoja na msongomano wa kazi. Wakati mwingine kutoelewana na wenzangu na muda mfupi wa kumaliza majukumu muhimu. Pia mara nyingine kuna changamoto za kiteknolojia kama programu, zisizofanya kazi vizuri au mtandao dhaifu. Ili kushughulikia changamoto hizi napanga kazi kwa uangalifu, kushirikiana na wenzangu kwa heshima na kutumia mbinu badala ili kuhakikisha kazi zinaendelea bila kuchelewa.

Napenda keki ya chokoleti kwa sababu ina ladha tamu, laini na yenye unyenyekevu mzuri. Pia keki ya chokoleti huwa na furaha ya kipekee wakati wa kusherehekea, sherehe au siku maalumu. Wakati mwingine napenda pia keki za matunda, kwa kuwa ni safi na hutoa ladha ya asili. Kwa ujumla, napenda keki ilio na latha tamu, ilioandaliwa vizuri na inayofurahisha wakati wa kuwa.